Mimi binafsi napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Na hii, ni kwa sababu nyingi zinazohusiana na maisha yangu ya kila siku. Marezi, niliyoyapata, radha, ninayoipenda. Na hata namna, chakula hicho, kinavyonifanya, nijisikie. Ugari kwangu, si chakula cha kawaida tu, bali niseme utambulisho wangu, kumbukumbu za nyumbani, na mtindo wa maisha niriuzoea tangu nikiwa mdogo. Kwanza kabisa, nilikuwa katika masingira ambayo ugali, ulikuwa chakula kikuu mezani karibu kila siku, hasa wakati wa chakula cha mchana au jioni, tulipika ugali nikiwa mtoto, nilizoea kuona wazazi wangu wakitayarisha ugali kwa uangalifu mkubwa wakihakikisha, umeiva vizuri, hauna mabonge na una mgando mzuri hii ilinifanya nijenge mapenzi ya kudumu kwa ugali mapema. Hata leo ninapokula ugali huwa nahisi kama nimerudi nyumbani hata kama niko mbali. Pili napenda ugali kwa sababu unanitosha kunipa nguvu kwa muda mrefu. Nikira ugari nahisi nimeshiba kweli. Si kushiba kwa mda mfupi. Ugari hunifanya niwe na ngufu ya kufanya kazi, kusoma au kushughulika na shughuri shughuri za siku nzima bila kuhisi njaa haraka. Hii ni tofauti kidogo na wali ambao ingawa nao ni chakura kizuri na kitamu hunifanya nijisikie njaa tena baanda ya muda mfupi. Njambo lingine linaronifanya nipende ugari ni unafaa kula na mboga au kitoweo chochote. Ugari unaweza kuliwa na skuma, wiki, mchicha, cabbage, maragwe, kude, samaki, nyama ya ng'ombe, kuku au hata maziwa mala. Kwa vyakura vyote hivyo, ugari huendana navyo vizuri sana. Mimi hufraia sana kura ugari na mboga za kienyeji. Kwa sababu hunipa radha ya asili na pia ninajua ni lishe bora kwa mwiri wangu. Saidi ya hapo napenda ugari kwa sababu ni chakura rahisi lakini chenye heshima huhitaji viungo vingi au maandalizi magumu unga na maji tu lakini matokeo yake ni chakula kinachoheshimika na kinachothaminiwa na watu wengi pia ugali ni chakula cha watu wa rika zote watoto, vijana, watu wazima, na wazee. Hii inanifanya nijiskie fahari kwa upendo wa ugali kwa sababu ninaona ni chakula kinachotuunganisha kama jamii. Hata hivyo hilo halimaaniishi kwamba nachukia wali. Mimi pia hura wali na naupenda. Hasa ukiwa umepikwa vizuri na kuandariwa na kitoweo kizuri kama maragwe, dengu, au kuku. Wali ni chakura kizuri sana kwa hafra maarum kama sheree harusi au siku za mapumziko lakini ukinilazimisha nichague kati ya wali na ugali nitachagua ugali bila kusita. Kwa sababu ndio chakula ninachokipenda kwa dhati. Kwa upande wako pia unasema unapenda ugali nami nakuelewa kabisa, ugali una radha ya kipekee na una maana kubwa katika maisha ya watu wengi, kupenda ugali si jambo la ajabu. Hata kidogo ni ishara ya kuthamini chakura, cha siri na utamaduni wetu. Mimi naamini kuwa mtu anayependa ugari mara nyingi hupenda maisha laisi, chakula, halisi na mambo yenye msingi.

Mimi katika maisha yangu ya kazi nimepata mafanikio mbalimbali. Na kila moja lina nafasi yake muhimu katika safari yangu ya maendeleo binafsi na kitaaluma. Mafanikio haya haya kuja kwa urahisi. Yalihitaji juhudi, subira, kujituma, kujifunza, kutokana na makosa ninapoyatafakari leo, ninajiona kama mtu aliyekua hatua kwa hatua, si kwa kuruka, bali kwa kusonga mbele taratibu na kwa uthabiti. Kwanza kabisa, moja ya mafanikio makubwa nimepata kazini, ni kujenga nidhamu ya kazi. Mwanzoni mwa kazi yangu, si kuwa mkamilifu sana, katika kupanga muda wa kutimiza majukumu kwa wakati. Lakini kadri nilivyoendelea kufanya kazi, nilijifunza umuhimu wa kuwahi kazini, kupanga ratiba na kuheshimu muda wa wengine. Leo hii ninaweza kusema kwa uhakika kwani nina nidhamu mzuri ya kazi. Jambo ambalo limenisaidia kuaminiwa na wakubwa wangu pamoja na wenzangu kazini kuaaminika kazini ni mafanikio makubwa sana kwa sababu hujenga heshima na nafasi ya kupewa majukumu makubwa zaidi. Pili nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu wakufanya kazi na watu tofauti. Kazini, hukutani na watu wanaofikiria kutenda kama wewe. Wapo wanao kukasirisha, wengine wanakupa changamoto na wengine wanakutia moyo. Mimi nimejifunza kuvumiliana, kusikiliza maoni ya wengine na kufanya kazi kwa ushirikiano. Mafanikio haya yamenisaidia sana kwa sababu sasa ninaweza kufanya kazi katika timu bila migogoro mikubwa. Na hata nikikumbana na tofauti za mawazo najua jinsi ya kuzishughulikia kwa busara. Mafanikio mengine muhimu nimepata kazini kuongezeka kwa ujuzi na maarifa. Kupitia kazi yangu nimejifunza mambo mengi mapya ambayo sikuwa nayajua awali. Nimejifunza jinsi ya kutatua matatizo, kufanya maamuzi na kubeba majukumu bila kukwepa. Kila siku kazini imenipa somo jipya na kwa hilo najiona kama mtu aliyekua kiakili, kitaaluma, hata pale ambapo kazi ilikuwa ngumu au ilinishinda. Natumia changamoto hizo kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Pia, ninajivunia kusema kuwa, nimefanikiwa kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu. Kuna nyakati ambapo wakubwa wangu, au wenzangu walinipongeza kwa kazi nzuri niliyofanya. Pongezi hizi hata kama ni za maneno tu zilinipa motisha kubwa sana kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Nilihisi kuwa juhudi zangu zinaonekana na kuthaminiwa. Jambo ambalo hunipa moyo wa kufanya vizuri zaidi kila siku. Mafanikio mengine nikujiamini kazini. Mwanzoni nilikuwa na hofu ya kufanya makosa kuuliza maswali lakini kadri muda ulivyopita nilijifunza kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kuuliza si udhaifu bali ni hekima. Leo hii nina ujasiri wa kutoa maoni yangu kuuliza pahali ninaposhindwa na hata kusimama majukumu bila uwoga kujiamini huku kumechangia sana katika maendeleo yangu kazini zaidi ya hayo kazi imenisaidia kuboresha maisha yangu binafsi. Kupitia kipato ninachopata nimeweza kujitegemea kwa baadhi ya mahitaji yangu kusaidia familia pahali inapowezekana na kupanga malengo baadaye ni mafanikio makubwa kwangu kwa sababu inanifanya nijisikie kuwa na mchango katika maisha ya wengine na katika jamii kwa ujumla.

Leo, hali ya hewa, ninayoishuhudia ni hali ya mchanganyiko, kuna jua linalochomoza mara kwa mara, lakini pia kuna mawingu yanayopita angani, sio jua kali sana, wala sio baridi kali kupita kiasi, ni hali ya hewa ya wastani ambayo inafanya, inanifanya nijisikie huru kidogo, ingawa bado nahisi mabadiliko madogo ya joto, kunalingana muda wa siku. Asubuhi kulikuwa na baridi ya kiasi lakini kadri muda unavyoenda mbele jua lilianza kutia joto la kupendeza kuhusu joto na baridi mimi binafsi nahisi hali ya leo ina joto la wastani. Sio lile joto linalochosha au kukufanya utoe jasho kupita kiasi bali ni joto linalokupa nguvu ya kufanya shughuli zako bila usumbufu mkubwa. Hata hivyo. Wakati mawingu yanapafunika jua, nahisi upepo wa baridi kidogo unaopita hasa asubuhi na jioni. Baridi hii si mbaya kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu na nikiwa makini zaidi katika ninachofanya. Kwa sababu ya hali hii ya hewa nimevaa nguo nyepesi lakini zinazoweza kunikinga kidogo na baridi. Kwa mfano saa hii nimevaa shati au fulana ya mikono mifupi au mirefu kidogo pamoja na suruali nyepesi. Pia ninaweza kuwa na sweta au koti ambalo naweza kulivaa pale baridi inapoongezeka hasa ji oni, sihitaji kuvaa nguo mzito sana kwa sababu jua bado ati naonekana na jota ragali na lotosha kunifanya nijisikie vizuri. Nje, ninapokuwa, napenda aina hii ya hali ya hewa kwa kiasi kikubwa. Napenda kwa sababu haichoshi mwili wala akili hali ya hewa ya jua kali sana hunifanya nichoke haraka. Na baridi kali hunifanya nijisikia mzito na mlengevu. Lakini hali ya leo inanipa usawa mzuri nawezakutembea nje kukaa nikifanya kazi zangu. Na ata kuzungumza na watu bila kujisikia usumbufu mkubwa unaotokana na hali ya hewa. Kwa upande wa hisia, hali hii ya hewa inalifanya nijisikie mwenye matumaini na utulivu. Joto linaponi kumbatia kwa mawanga wake. Na hisi nguvu na amasa ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Mawingu yanayopita, hunipana nafasi ya kupumua na kufikiri kwa utulivu. Kwa ujumla, hali ya leo inanisaidia kuwa na mawazo, chanya na kufanya maamuzi kwa utulivu. Katika hali ya hewa, napenda kufanya shughuli mbalimbali. Kwa mfano, napenda kutoka nje, kutembea kidogo ili kupata hewa safi. Kutembea katika hali ya hewa ya wastani, hunisaidia kupumzisha akili na mwili. Pia napenda kukaa nje nikisoma au nikifanya kazi fulani nyepesi. Kwa sababu joto si kali na baridi si kali. Hali hii hunifanya niwe makini na nijisikie huru kufanya kazi bila kulalamika vile vile, hali ya hewa kama hii inanifanya nipende kushirikiana na watu kama kuzungumza na maafiki ya ufamilia. Si lazima nijifiche ndani kwa sababu ya mvua kubwa au jua kali. Naweza kukaa nje kidogo kubadilisha mawazo. Kubadilishana mawazo na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Hata kama mvua ingeshuka kidogo baadaye bado ningehisi ni sehemu ya uzuri wa hali ya hewa kwa sababu mvua hunifanya nihisi hali ya sidi. Na kunikumbusha umuhimu wa mazingira.

Ninapotaka kustarehe, mimi uchagua kufanya mambo yanayonipa utulivu kwa akili, furaha ya moyo na mapumziko ya mwili. Kustarehe, kwangu si lasima iwe jambo kubwa au la galama. Vali ni kufanya vinavyonifanya, ni jisikie huru, nikipumua vizuri na kusahau msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Kila mtu ana njia yake ya kustarehe, lakini mimi nina mambo kadhaa ninayopenda sana kufanya. Kwanza kabisa, napenda kukaa mahali tulivu, mara nyingi ninatafta sehemu ambayo hakuna kelele nyingi. Iwe ni nyumbani, chumbani, nje chini ya mti, au sehemu yenye hewa safi. Kukaa kimya, au kusikiza sauti za asili kama upepo ndege, au mvua hunipa, amani kubwa sana. Katika wakati huo, wacha kufikiria sana matatizo na ujaribu kuipa akili yangu mapumziko. Kimya unisaidia kujitafakari na kujijua zaidi. Pili napenda kusikiliza muziki ninapotaka kustarehe. Mziki una nguvu kubwa sana kwangu. Nikiweka muziki laini au ninaupenda na hizi mawazo yangu yanatulia pole pole. Wakati mwingine nausikiliza muziki wa taratibu unaonituliza na wakati mwingine nisikiliza muziki unao nipa furaha na kunifanya nitabasamu. Muziki unisaidia kubadilisha hisia zangu haraka na kuniondoa kwenye msongo wa mawazo. Njia, nyingine nayopenda ya kustarehe ni kuangalia filamu au vipindi vya runinga. Hii unisaidia sana hasaa baada ya siku ndefu ya kazi ya masomo ninapochagua filamu ya kuchekesha au yenye hadithi nzuri. Akili yangu hujikita katika hadithi hiyo na kusahau matatizo yangu kwa muda. Siangalii kwa pupa mbali hutumia muda huo kama mapumziko ya akili au burudani ya moyo. Vilevile napenda kula au kunywa kitu ninachokipenda ninapotaka kustarehe. Wakati mwengine ni kikombe cha chai ya moto kahawa au hata kinywaji baridi kulingana na hali ya hewa. Nikiwa nakunywa taratibu nahisi mwili wangu unalegea na akili inatulia. Pia napenda kula chakula ninachokipenda. Kwa mfano, ugali na boga au chakula chepesi kwa sababu chakula kizuri hunipa furana na kunifanya nijisikie nimeridhika zaidi ya hayo napenda kuzungumza na umma mtu ninayemuamini, ninapotaka kustarehe. Inaweza kuwa ni rafiki yangu, ndugu yangu au mtu wa karibu mazungumzo ya kawaida kucheka na kushirikiana mawazo. Unipunguzia mzigo wa mawazo. Kuongea na mtu unifanya nijisikie siko peke yangu na ilo linanipa faraja kubwa sana. Wakati mwingine napenda kuwa peke yangu kapisa kabisa navhukua muda wa kutafakari kufikiria malengo yangu au kuota ndoto za baadaye kuwa peke yangu kunanisaidia kujijua zaofo na kuelewa hisia zangu. Si kila wakati kuwa peke yako ni upweke mara nyingine ni tiba ya akili. Pia napenda kufanya shughuli nyepesi za mwili kama kutembea taratibu. Kunyosha mwili au kufanya mazoezi mepesi. Hii unisaidia kuondoa uchovu. Mwili na kunipa nguvu mpya. Bada kutembea au kunyosha mwili. Nahisi nafuu na usingizi. Kunicha vizuri zaidi.

Mimi binafsi naoga mara bili kwa siku, asubui na jioni. Na hili, si tu desturi ya kawaida bali ni sehemu ya utunzaji wa afya. Usafi binafsi ni hali ya furaha mwili na akili. Kuoga mara bili kwa siku kwangu hufanya nijisikie safi kuondoa uchovu. Na kuna nisaidia kuanza na au kumaliza siku kwa hisia nzuri. Kila asubuhi na pendelea kuoga mara baada ya kuamka hi si tu kwamba ni kawaida bali ni desturi ambayo inanifanya nianze siku nikiwa mara mbili safi ki psychologia na ki maumbile. Kuoga asubuhi, kunanisaindia kuamka vizuri, kuondoa uchovu wa usingizi, na pia kunanipa hisia ya nadhifu. Pia, napeda kutumia muda huu kujianda kwa siku, kuchagua nguo na kujipamba kidogo kwa baadhi ya siku. Kuoga asubuhi, pia ni fursa ya kufikiri mipango ya siku. Kupanga ratiba, kujiweka akili tayari kukabiliana majukumu, mbali mbali. Vile vile, naoga jioni mara baada ya shughuli zangu za siku kumalizika. Kuoga jioni, ni njia ya kupumzika mwili na akili, kuondoa uchafu, jasho na uchovu, ulio kusanyika siku nzima baada ya kuoga jioni, na hisi mwili wangu unakuwa mwepesi usingizi unakuja kwa urahisi na hisia zangu zinakuwa tulivu, hii pia ni desturi inayonisaidia kujipanga kwa usingizi mzuri, kwani mwili safi unaridhika na kuanza kupumzika kikamilifu zaidi ya hapo, kuoga mara mbili kwa siku kunanifundisha nidhamu binafsi hii ni ishara kwamba ninajari afya yangu, mwili wangu na mazingira yangu, kwani utaratibu wa kuoga asubuhi na jioni kuna nisaidia kudumisha nidhamu hii na pia kuna nifanya nijisikie fahali kwa jinsi ninavyotunza mwili wangu. Sio tu tabia ya siri bali ni mtindo wa maisha unaonisaidia kuwa na afya bora na hisia nzuri kila siku. Pia kuoga mara mbili kuna nisaidia kudumisha usafi wa ngozi na nywele. Asubuhi kuoga husaidia kuondoa uchafu ulio kusanyika usiku mafuta yasiohitajika na kuanza siku kwa ngozi safi. Jioni, kuoga kunanisaidia kuondoa uchafu, jasho na chembe chembe zilizo kusanyika wakati wa shughuli za mchana. Hii ni muhimu sana kwa sababu ngozi safi na nywele zenye afya zinanisaidia kujihisi vizuri na kuondoa hatari ya magonjwa ya ngozi au harufu isiotaka. Vile vile kuoga mara mbili kwa siku kunanisaidia kimaumbile na kisaikolojia. Mwili safi unasaidia akili kuwa tulivu. Unakuza hisia za furaha na kunipa nguvu ya kuendelea na majukumu yangu. Napenda kuoga kwa utulivu ni kitumia sabuni yenye harufu nzuri au mafuta kidogo, kwa sababu hunisaidia kujiamini zaidi na kuanza au kumaliza siku kwa mtazamo chanya. Kwa ujumla kuoga mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni ni desturi ya furaha, afya na nidhamu binafsi. Hii ina nisaidia kuwa mwili safi. Ngozi na nywele zenye afya, akili tulivu na kuanza au kumaliza siku kwa hisia nzuri. Ni desturi ambayo hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa yenye utulivu zaidi furaha na uhakika wa afya ya mwili na akili.

Mimil binafsi, majira nayopenda zaidi ni majira ya masika. Yani kipindi ambacho mvua hunyesha na mazingira hubadilika na kuwa ya kijani yenye uhai. Napenda majira ya masika kwa sababu yanabeba maana kubwa sana katika maisha yangu. Kumbu kumbu zangu na hata hisia zangu za ndani. Majira haya hunipa furaha ya kipekee ambayo sipati kirahisi katika majira mengine kama kiangazi au vuli. Kwanza kabisa, nilianza kuyapenda majira ya masika tangu nikiwa mdogo. Nakumbuka vizuri kipindi ambacho mvua ya kwanza iliponyesha baada ya ukame. Ardhi, ilianza kutoa harufu nzuri ya udongo ulionywa ulionyoa na mvua, mimea ikachipua na kila kitu ikaonekana kipya. Kumbu kumbu hizi, zilinifanya nijenge mapenzi ya kudumu kwa masika kwa sababu yalionekana kama mwanzo mpya wa maisha hadi leo, kila ni napoona mvua kwanza, ikianza kunyesha nahisi furaha ile ile ya utotoni. Pili, napenda masika kwa sababu yanaleta uzuri wa asli. Wakati wa masika, mazingira huwa ya kijani, kibichi, miti huchanua na maua hutokeza rangi nzuri sana. Nikiwa nje, napenda kutazama jinsi dunia inavyobadilika taratibu. Hio hunifanya nihisi amani ya moyo na kunisaidia kufikiri utulivu. Majira haya hunipa hisia kuwa maisha yanaendelea na kuna matumaini mapya kila wakati. Katika majira ya masika napenda kufanya shuguli mbalimbali. Moja wapo ni kutembea nje baada ya mvua kunyesha. Hasa pale mvua inapokuwa imepungua napenda kusikia harufu ya udongo. Kuona matone ya maji yakinginingina kwenye majani na kusikiliza sauti za ndege. Pia napenda kukaa ndani nikisoma. Kusikiliza muziki na kuandika mawazo yangu wakati mvua inaendelea kunyesha nje. Mvua hunipa hali ya utulivu mkubwa. Sana hunifanya nijikite katika mambo yangu kwa makini. Zaidi ya hapo, masika hunifanya nipende kukaa karibu na familia au marafiki. Wakati wa mvua, mara nyingi watu hukaa pamoja ndani ya nyumba. Wakizungumza, wakicheka, wakishirikiana, chai ya moto. Nyakati hizi hunikumbusha umuhimu wa mahusiano na upendo wa pamoja. Hivyo, majira ya masika si tu kuhusu hali ya hewa bali pia kuhusu ukaribu na watu ulio wapenda. Kuhusu hali ya hewa, masika hunipa hisia baridi ya kiasi ambayo mimi huipenda sana. Sio baridi kali, bali ni baridi inayokufanya ujisitiri kidogo, uvae sweta au, koti jepesi, au ujisikie vizuri joto hupungua, na hewa inakuwa safi, na mwili hauchoki haraka. Hii, hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu. Tafauti na kiangazi ambapo jua kali, linaweza kuchosha sana ingawa majira ya masika yana changamoto zake kama barabara kuwa na matope au shuguli zingine kuchelewa mimi bado nayathamini sana naona changamoto hizo ni sehemu ya uzuri wa majira haya masika hunifundisha umilivu subira na kuthamini kila hatua ya maisha kwa ujumla majira ya masika ndiyo ninayoyapenda zaidi kwa sababu yananikumbusha mwanzo mpya yananipa utulivu wa akili na yananifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili pamoja na watu ninaowapenda ni majira ambayo hunipa amani ya moyo, furaha ya ndani na matumaini mapya kila mwaka.

Mimi binafsi, mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Si tu kwa sababu hunisaidia kuwa na mwili wenye afya bali pia hunipa nguvu ya kisaikolojia. Motisha na utulivu wa akili. Kila siku ninapojitahidi kufanya mazoezi najua si tu kwamba ninajali mwili wangu bali pia ninaweka afya yangu msingi imara kwa siku za baadae. Kwanza kabisa, aina ya mazoezi ninayoyafanya ni mchanganyiko wa kukimbia gym na michezo nyepesi ya mpira nikipata nafasi napenda sana kukimbia nje hasa asubuhi mapema au jioni wakati joto si kali kukimbia kunanisaidia kuamsha mwili kuimarisha moyo na mapafu na hunifanya nijisikie huru kiakili. Kukimbia si tu kufanya mwili wangu uwe imara bali pia fursa ya kufikiri, kupanga siku yangu au hata kusikiliza muziki unaonipa furaha. Pia mara nyingine napenda kuenda gym gym ni mahali ninapoweza kufanya mazoezi maalum ya nguvu kama vile kunyanyua uzito, kufanya situps, pushups au mazoezi mengine ya misuli gym hunisaidia kuimarishaa misuli ya mwili wangu kudumisha mwili wenye umbo nzuri na kunanisaidia kushirikiana na wenzangu wakati mwingine. Katika gym pia najifunza mbinu mpya ya mazoezi na jinsi ya kufanya mazoezi kwa usahihi ili kuepuka majeraha na kupata matokeo bora zaidi. Vile vile napenda michezo nyepesi kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu mara kadhaa kwa wiki. Michezo hii ni burudani kubwa kwangu. Kwa sababu si tu kwa kwamba ni mazoezi ya mwili bali pia ni fursa ya kucheza kushirikiana na wenzango na kufurahia muda wa kijamii. Napenda hisia ya kushidana, kidogo, kucheka na kujisikia sehemu ya timu. Michezo hii pia ni hunisaidia kupunguza stressi na kuondoa mawazo mabaya kila siku. Kwa kwa idadi ya imara kwa wiki, mimi huwa na ratiba ya kutekeleza mazoezi takriban mara tano hadi sita kwa wiki. Kukimbia huwa maratatu kwa wiki, gym mara mbili na michezo maramoja au mbili. Hii inahakikisha mwili wangu unapokea mazoezi ya kutosha bila kuzidiwa na pia akili yangu inapata mapumziko ya kutosha mara nyingine ninapohisi kuchoka sana au kuna majukumu makubwa napunguza mazoezi lakinii mara nyingine ninaweka ratiba dhabiti ili kudumisha nidhamu. Kuhusu wakati wa kufanya mazoezi napenda sana asubuhi mapema au jioni. Asubuhi mwili haujachoka na napata nguvu mpya na za kuanza siku. Kukimbia asubuhi kunanifanya nihisi macho na akili zangu zina nifanya kazi vizuri. Jioni na penda kufanya mazoezi kama gym au michezo. Kwa sababu baada ya shughuli zote za mchana hii ni njia nzuri ya kupumzika kuondoa stresi na kuondoa uchovu wa mwili mazoezi ya jioni pia hunisaidia kulala vizuri kwa sababu mwili unakuwa umechoka kwa kiasi kinachofaa. Baada ya mazoezi napenda kufanya shughuli za kupumzika kidogo. Kwa mfano baada ya kukimbia napenda kunywa maji ya kutosha. Kuvuta pumzi kwa utulivu na mara nyingine kula chakula cha nyongeza kama matunda au kinywaji cha protini baada ya gym napenda kupumzika kuoga na kusafisha mwili wangu ili kuondoa jasho na uchafu hii ni sehemu muhimu ya mchakato wa mazoezi. Kwa sababu ni mwili, mwili unahitaji muda wa kurekebisha misuri. Kupata virubisho, vinavyohitajika na kupona vizuri ili kuendelea na ratiba nyingine bila matatizo. Kwa ujumla, mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa kukimbia gym na michezo. Yakifanywa mara tano hadi sita kwa wiki wakati wa asubuhi au jioni na ikifuatia na mapumziko na lishe nzuri. Mazoezi haya huniweka mwili katika hali bora akili yangu tulivu na moyo wangu ukiwa na furaha. Pia hufundisha tulivu hufundisha nidhamu uvumilivu na umuhimu wa kujali afya yangu ya kila siku.

Kama mtu binafsi, uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa akili na mwili unaonisa nguvu. Uvumilivu na ufahamu kubwa wa mambo ya maisha. Nimegundua kuwa kila mtu na anandoto na malengo yake. Lakini uwezo wa kweli ni ule unaokuwezesha kufanikisha malengo yako. Kushugulika na changamoto na kuishi maisha yenye. Furaha na manufaa kwa hivyo, uwezo ambao ningependa kuwa nao hauhusiani tu na mali ya ucheo. Bali ni, uwezo unaunisa ubora, wa ndani, hekima na uthabiti kwanza kabisa ningepnda kuwa na uwezo wa akili ya kipekee. Yani, uwezo wa kuelewa mambo haraka kuyapima kwa kina na kufanya maamuzi sahihi hata katika hali ngumu uwezo huu ungenisaidia kushugulika na matatizo ya kila siku bila kuwasiliana na wasiwasi mwingi. Na kunipa uhakika wa kufanya kila jambo kwa mpangilio sahihi. Kwa mfano, ningependa kuweza kusoma, kuchambua na kupata suluhisho la changamoto haraka bila kuchukua muda mrefu au kuwa na hofu ya kufanya makosa uwezo wa akili pia ungesaidia kujifunza mambo mapya kwa urahisi kutoka katika shule kazi au maisha ya kila siku zaidi ya hapo ningependa kuwa na uwezo wa mwili na nguvu za kudumu. Hii inamaanisha kuwa si tu kuwa na afya bora. Mbali pia kuna nguvu za kufanya kazi. Mazoezi au changamoto yoyote bila kuchoka haraka uwezo huu wa mwili ungekua muhimu sana kwa sababu unaniwezesha kushiriki katika shuguli za kila siku kwa urahisi kufanya mazoezi bila kupoteza nguvu. Na kushugulika na msongo wa mawazo kwa sababu mwili una nguvu unasaidia akili. Pia ungenisaidia kushiriki kwenye michezo shuguli za kijamii bila kuwa na vizuizi vya kimwili. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kuhifadhi utulivu wa hisia na moyo imara. Hii ni uwezo wa kuthibiti, hasira, huzuni au uoga na badala yake kuishi kwa furaha udhabiti na hisia chanya uwezo huu ni muhimu kwa maisha ya kila siku kwa sababu changamoto na tatizo yanakuja bila kutarajia. Na mtu anapokuwa na uwezo huu, anaweza kuyashugulikia kwa busara bila kuumiza wengine au mwenyewe. Hii pia nisehemu ya ustadi wa kijamii kwani husaidia kuwa rafiki bora, mwanafamilia mwema na mfanyakazi au mwanafunzi anayeheshimika zaidi ya hapo ningependa kuwa na uwezo wa kuadhiri maisha ya wengine kwa njia chanya. Uwezo huu unamaanisha kwa si tu kuishi maisha yangu kwa furaha bali pia kusaidia wengine kufanikisha ndoto zao kuwasaidia pale wanapohitaji msaada na kueneza maadili mema. Kwa mfano, ningependa kuwa na uwezo wa kufundisha, kuwaongoza au kuwasaidia wengine kuelewa mambo mapya hii ni njia kuhakikisha kuwa maisha yangu yanamaana na yanachangia kitu bora kwa jamii. Pia ningependa kuwa na uwezo wa uvumbuzi na ubunifu. Uwezo huu, ungekua muhimu sana katika kazi, masoma au maisha ya kila siku kwani ubunifu, kunanisaidia kupata suluhisho jipya kwa matatizo ya kawaida. Kuunda mbinu bora za kufanyakazi na hata kuunda bidhaa au mawazo ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya watu wengine. Hii, nisehemu ya jinsi, inavyotaka kuishi maisha yenye, tija na yenye athari chanya. Kwa ujumla, uwezo ambao ningependa kwa nao ni mchanganyiko wa wa akili, mwili, hisia na ujasiri wa kijamii ni uwezo unanisa nithamu, uvumilivu, hekima na moyo wa kusaidia wengine.

Mimi binafsi napenda sana maua na kupenda kwangu kunahusiana situ na uzuri wa rangi au harufu yao bali pia ni hisia na amani wanazosileta mwoyoni mwangu maua maua ni moja wapo ya vipengele vya asili vinavyonipa fuyaha isiyo na kifani vinavyonifanya nijiskie tulivu na kunisongeza karibu na uzuri wa umbaji wa mungu wa asili kwanza kabisa napenda maua kwa sababu rangi na maua rangi na muundo wao hunifanya nijisikie vizuri. Kila aina ya uwa ina rangi tofauti yenye uzuri wake wakipekee. Wengine wana rangi ya kupendeza sana. Kama nyekudu, yenye nguvu. Majano yenye mwangaza au buluu yenye utulivu. Napenda kutazama maua kwa makini. Kuangalia jinsi majani yanavuo pangwa. Jinsi rangi zinavyo ungana na namna au vinavyo badilika kali linavyo chanua. Hii hunisaidia kupata furaha ya ndani na kunifanya nijisikie mtulivu zaidi ya hapo harufu ya maua ni jambo la kipeke kwangu. Nikipo, nikipo karibia maua yenye harufu nzuri napumua taratibu na hisia zangu zinatulia. Harufu ya maua hunikumbusha wakati utotoni, mandhari tulivu ya shamba au bustani na furaha ndogondogo za maisha. Wakati mwingine hata harufu ya maua ambayo si kawaida hunisaidia kuondoa mawazo mabaya na kunipa amani ya moyo. Hii ni sababu nyingine ya kupenda maua kwa undani. Napenda pia maua kwa sababu yanani fundesha kuthamini maisha ya na muda maua yanachanua kuwa na uzuri wa muda mfupi na kisha kupita au kukauka. Hi hunifundisha umuhimu wa kuthamini kila jambo wakati linapokuja. Kuishi kwa furaha sasa na kushughulukia kila tukio kwa uangalifu. Kila uwa linapo nichanua mbele yangu na hisi kama linanikumbusha kuwa maisha ni mafupi na lazima nisafishe mawazo mazuri na kuenzi kila wakati wa furaha. Zaidi ya hayo napenda maua kwa zababu ya natoa nafasi ya ubunifu na uburudani. Napenda kupanda maua kupanda maua nyumbani ya ubustanini. Kuchagua aina na rangi zinazo fanana na kuona jinsi yanavyokua kwa muda. Hii hunipa furaha ya kipeke kwa sababu unapata matokeo mazuri kutokana na bidii yangu kupanda mauwa pia ni fursa ya kujifunza zaidi kuhusu mimea, hali ya hewa, udongo na mwanga unaohitajika. Maua pia hunifanya nipate na ya kushirikiana na wengine mara nyingi napenda kutoa maua kwa marafiki ndugu au familia hii ni njia ya kuonyesha uoendo kudhamini na kufjamaa nimemfanya ajisikie vizuri na nimechangia furaha yake. Kuhusu hali ya hisia maua hunipatia utulivu wa akili na moyo. Kutazama au kushika uwa linanifanya nijisikie karibu na asili na kuwa na hisia za furaha ya ndani. Hii pia hunisaindia kupumzika kupunguza msongo wa mawazo na kuhamasisha mawazo chanya. Kila mara ninapokua karibu na maua napata hisia za amani, shauku na furaha ndogo ndogo zisizo hitajika sababu nyingine. Kwa jumla, napenda maua kwa sababu ni chanzo, cha furaha, utulivu na elimu ya maisha yananifundisha kudhamini uzuri wa kila kitu. Kuishi kwa sasa kuonyesha upendo kwa wengine na kupata burudani ya kweli kutoka kwa asili msitu vitu vya kupendeza mbali ni sehemu ya maisha yangu ambayo hunipa faraja ya kipeke furaha na heshima kwa uzuri wa dunia.

Mimi binafsi, napenda sana timu ya mpira wa miguu ya Manchester United. Na mapenzi yangy kwa timu hii, yametokana na historia yake kubwa. Ushidani wake wa hali ya juu, na hisia za kipekee ninazopata kila ninapo iona ikicheza. Nimeanza kuipenda Manchester United, tangu nilipokuwa mdogo. Wakati nilipoanza kufuatilia mechi za ligi kuu ya ulaya na mashidano ya ulaya. Wakati huo, nilivutiwa sana namna timu hii ilivyokuwa na hali ya kushambulia nidhamu ya uchezaji na uwezo wakupambana hadi dakika ya mwesho ya mchezo. Kitu kilicho nifanya nipende zaidi Manchester United ni historia yake ya mafanikio na mapambano. Timu hii imepitia nyakati za furaha kubwa na nyakati za changamoto. Lakini, haijawahi kupoteza utambulisho wake. Nilijifunza kwamba Manchester United si timu ya kukata tama kirahisi. Ni timu inajulikana kwa kupigana hadi mwisho. Hata kama hali ni ngumu, hili linanipa motisha binafsi katika maisha yangu kwa sababu hunikumbusha umuhimu wa kutokata tamaa na kuendelea kupambana nakumbuka sana mchezo mingi ya kushangaza ya Manchester United ambayo imenifanya nipende timu hii zaidi. Kuna mechi ambazo walikua wanapoteza lakini kwa mshikamano na juhudi za pamoja waliweza kubadilisha matokeo na kushinda. Michezo kama ile ya kurejelea kwa nguvu na dakika za mwisho imebaki akilini mwangu kwa muda mrefu. Kila ninapo kumbuka mechi hizo, nahisi msisimko furaha na heshima kubwa kwa wachezaji. Na bench ya ufundi la timu hii. Kuhusu wachezaji nina wapenda. Na wapenda napenda wachezaji ambao wanaonyesha kujituma. Nidhamu na uongozi uwanjani. Ninavutiwa na wachezaji wanaopigania jezi wanaosaidia wenzao na wanaojitoa kwa ajili ya timu nzima badala ya sifa binafsi. Wachezaji wa aina hii hunifanya nijisikie kuwa timu inamoyo mmoja na lengo moja. Pia napenda wachezaji vijana wanaopata nafasi ya kucheza na kuonyesha vipaji vyao kwa sababu Manchester United imekuwa ikijulikana kwa kukuza vipaji kutokana kutoka kwa Academy yake. Wakati timu yangu inaposhinda, ninajisikia furaha kubwa sana. Moyo wangu hujaa bashasha na nahisi kama juhudi sa wachezaji zimelipwa. Ushidi hunifanya nijisikie fahari kubwa shabiki Wa Manchester United na mara nyingi hunipa hamasa hata katika shughuli zangu za kila siku. Ushidi pia hunileta karibu zaidi na mashabiki wengine. Kwa sababu tunasherehekea pamoja, tunajadili mchezo na tunafurahia matokeo kama familia moja kubwa. Lakini ata timu inapopoteza bado ninasimama nayo najifunza kuwa kushabikia timu, si kusherehekea ushindi peke bali pia kuendelea kuamini wakati wa changa moto. Hasara hunipa nafasi ya kutafakari, kuona wapi timu inaweza kuboresha na kuendelea kuwa na matumaini kwa michezo ijayo. Hii hunijenga kisaikolojia na kunifudisha uvulimu. Kwa ujumla, Manchester United si tu timu ya mpira wa miguu kwangu bali nisehemu ya hisia na maisha yangu. Imenifudisha kuhusu ushidani, uvumilivu, mshikamano na matumaini. Kila msimu mpya, ninapokuwa nikingoja mechi kuanza, najisikia msisimko mpya matumaini mapya na imani kwamba timu yangu itaendelea kupambana na kufanya vizuri. Ndio maana licha ya changamoto zozote ninaindelea kuipenda Manchester United kwa moyo wangu wote.

Mimi binafsi, ninafanya jitihada za kugawanya taka zangu kila siku. Na hii, si tu kwa sababu ni desturi ya usafi, bali pia ni njia ya kuhakikisha mazingira yangu yanaendelea kuwa safi. Yenye afya na rafiki wa binadamu na wanyama. Kugawa taka, kunanisaidia pia kuelewa kila aina ya taka, jinsi zinavyoweza kutumika tena na jinsi ya kupunguza uchafu wa mazingira. Jambo ambalo linanifanya nijisikie kuwa na maana katika maisha yangu. Kwanza kabisa, ninaweka taka zangu katika makundi tofauti. Kuna kikundi cha takataka, zinazoweza kutumika tena kama plastiki, karatasi au chupa za glass. Kundi lingine, ni takataka za kikaboni kama mabaki ya chakula au majani ambazo ninaweka kwenye sehemu ya compost. Kundi la tatu, ni takataka zisizoweza kutumika tena. Kama vile plastiki ngumu au taka zisizo vunjika ambazo lazima ziende moja kwa moja kwenye maboma au maeneo ya kutupia taka. Kuwa na mpangilio huu kunanisaidia kuhakikisha kuwa siwaathiri mazingira. Na pia kunanisaidia kuelewa vizuri ni aina gani ya taka inaweza kurejelewa au kutumika upya. Zaidi ya hapo. Ninafanya kila siku au kila baada ya siku chache kuangalia na kugawa taka. Hii inamaanisha kwamba situmii muda mwingi tu bila mpangilio. Bali kila siku napanga na kutengeneza sehemu tofauti za takataka. Kwa mfano ninapomaliza kutumia karatasi au chupa, mara moja hufanya juhudi ya kuziweka kwenye sehemu zao maru. Mabaki ya chakula napanga kupeleka kwenye sehemu ya compost ili baadaye yakawa rutuba kwa mimea yangu. Hii hufundisha nidhamu, mpangilio na uwajibikaji katika maisha ya kila siku. Napenda pia kugawa taka kwa sababu inasaidia kuendeleza mazingira safi na yenye afya. Napenda kuona nyumba yangu, wanja langu na eneo la jirani lenye usafi. Taka zisizo gawika au kutupwa ovyo zinaweza kuvutia wadudu, kuharibu hadhi na kuharibu hewa. Kwa hivyo kugawa taka kunanisaidia kuondoa hatari hizi na kunipa uhakika wa maisha safi. Hali hii pia hunisaidia kuwa na furaha ya ndani, kwa sababu najua ninafanya jambo sahihi lisilokuwa na madhara kwa mimi au wengine. Zaidi ya hapo kugawa taka, taka kunanisaidia kujifunza kuhusu, uhifadhi na matumizi bora ya rasilimali. Kwa mfano napata mbinu za kulejerea plastiki, karatasi au chupa. Na kujifunza jinsi ya kutumia mabaki ya chakula kama kompost. Hii hufundisha ubunifu na jinsi ya kuishi kwa njia rafiki wa mazingira. Kwa hivyo kugawa taka si tu shughuli ya usafi bali pia ni elimu ya maisha na njia ya kukuza ufahamu wangu. Uhifadhi wa dunia. Kuhusu hisia zangu napenda kugawa taka kwa sababu hunipa furaha ya ndani, utulivu na kuridhika. Kila ninapomaliza kugawa nahisi kuwa nimechukua hatua nzuri na hisia hii hunisukuma kuendelea kufanya jambo hili kila siku. Pia napenda kugawa taka pamoja na familia au marafiki kwani hii hufudisha mshikamano na uwajibikaji wa pamoja. Kugawa taka ni kazi ndogo lakini yenye maana kubwa na kila hatua huchangia kufanya dunia iwe safi na yenye afya zaidi. Kwa ujumla, kugawa taka zangu ni desturi ya kila siku ambayo hufundisha nidhamu, uwajibikaji, furaha na heshima kwa mazingira. Hii ni hatua ndogo ambayo huchangia sana katika afya yangu binafsi, afya ya jamii na ustawi wa dunia nzima. Hii ni desturi ambayo ningependekeza kila mtu kufuata kwani ni rahisi kufanya, haina gharama kubwa na matokeo yake ni makubwa sana kwa maisha yetu ya kila siku.

Mimi binafsi ninapofurahia nikiwa nyumbani huwa nafanya mambo mengi yanayo nipa utulivu wa akili. Furaha ya moyo na mapumziko ya kweli baada ya shughuli za siku. Nyumbani ni mahali ambapo nahisi kuwa huru, salama na ninaweza kwa mimi mwenyewe bila presha yoyote. Kwa hivyo nina pokuwa nyumbani na nataka kufurahia huchagua shughuli zinazo nifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Kwanza kabisa napenda sana kupumzika kimya kimya. Kuna nyakati ambapo nakaa tu kwenye kiti au kitanda. Napumua taratibu na kuwacha mawazo yangu yatulie. Wakati mwingine nasikiliza muziki laini au muziki ninaupenda sana Kana kama R&B au nyimbo za pole pole. Muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hunifanya nikumbuke mambo mazuri. Na hunipa hali ya furaha ya ndani ninapo funga macho na kusikiliza muziki nahisi kama akili yangu inapata mapumziko kamili pia napenda kutazama televisheni ama video nikiwa nyumbani. Mara nyingi hutazama filamu tamthilia au vipindi vya kielimu napenda sana filamu zenye mafunzo ya maisha au vichekesho vina vyo nifanya nicheke. Kicheko hunifanya nijisikie mwepesi moyoni na hunisaidia kusahau changamoto sa siku. Wakati mwingine kutazama mechi za mpira wa miguu hasa timu ninayo penda kama manchester united. Hii hunipa msisimuko na furaha kubwa sana jambo lingine ninalofurahia sana nyumbani kula au kuandaa chakula ninachokipenda ninapokuwa na muda napenda kuandaa chakula taratibu nikifurahia kila hatua. Kupika hunipa furaha kwa sababu na hisi kama na jitunza mwenyewe baada ya kupika nakaa chini nikila kwa utulivu bila haraka nikifurahia na ladha ya chakula. Hii hunipa kuridhika na shukuran moyoni zaidi ya hapo napenda kusoma au kuandika nikiwa nyumbani. Wakati mwingine nasoma vitabu, hadithi au makala zinazo niongezea maarifa. Kusoma hunisaidia kupanua mawazo yangu na kunipa elimu mpya. Kuandika pia ni njia yangu ya kujieleza naweza kuandika mawazo yangu, mipango yangu au hata ndoto zangu za baadaye, hii hunisaindia kujielewa zaidi na kupanga maisha yangu kwa utulivu. Nikiwa nyumbani napenda pia kutumia muda na familia au watu wa karibu. Tunaweza kuzungumza, kucheka au kushirikiana kazi ndogo ndogo za nyumbani. Mawasiliano haya, hunipa furaha kubwa kwa sababu hunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Kushirikiana na wengine nyumbani hunijenga kihisia na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu muhimu. Wakati mwingine napenda kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kusafisha kupanga chumba au kupangua vitu ingawa kwa wengine kazi hizi zinaweza kuonekana za kuchosha. Kwangu hunipa furaha kwa sababu kuona nyumba ikiwa safi na imepangwa hunifanya nijisikie nimeridhika nimeridhika usafi na mpangilio hunisaidia pia kupata amani ya akili. Kwa ujumura ninapo furahi nikiwa nyumbani nalenga mambo ya nayonipa nalenga mambo yanayonipa utulivu furaha na nguvu mpya. Nyumbani ni mahali pa mapumziko. Tafakari na kujijenga upya. Kila shughuli ninayofanya nyumbani hunisaidia kujipenda zaidi. Kudhamini maisha kujiandaa kwa vijana na siku nyingine kwa moyo uliojaa amani na matumaini.

Mimi binafsi, napenda sana kupiga picha. Na hii ni, moja ya vitu vinavyonipa furaha ubunifu. Kupiga picha kwangu, situ kubonyeza, kamera u simu. Bali ni kuchukua muda wa kuangalia dunia, kwa macho ya kipeke, kuona uzuri ulioko, katika vitu vidogo ambavyo mara nyingi, watu hupita bila kuviona. Kila picha ninayo piga, huwa na hadithi yake, hisia zake na kumbukumbu yake ya pekee. Kwanza kabisa, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu. Kuna matukio mengi mazuri katika maisha kama sherehe, safari, mikutano na marafiki. Au hata siku za kawaida nyumbani. Ninapo piga picha nahisi kama nimehifadhi kipande cha muda ambacho sitakisahau kirahisi baadae ninapo zitazama picha hizo hurudisha hisia zilezile za furaha mshangao au utulivu niliokua nao wakati huu hii hunifanya nijiskie kama nina rudia kuishi tukio hilo tena. Pia napenda kupiga picha za mazingira na asili napenda sana kupiga picha za miti maua anga machweo ya jua au mandhari ya kawaida ya kijijini au mjini. Asili inanivutia kwa sababu hubadilika kila siku. Leo anga linaweza kuwa na mawingu mazuri kesho jua linaweza kung'aa kwa namna tofauti. Kupiga picha hunilazimisha kusimama, kuangalia kwa makini, na kuthamini uzuri wa asili ambao mara nyingi hupitwa haraka za maisha. Kupiga picha pia, hunipa nafasi ubunifu. Napenda kujaribu mitazamo tofauti, mwanga tofauti na pembe tofauti za kupiga picha. Wakati mwingine napiga picha karibu sana, wakati mwingine kwa mbali, au wakati mwingine napiga picha bila mpango lakini, matokeo yanakua mazuri. Hii hunifanya nijisikie kama msanii, kwa sababu kila picha ni matokeo ya maamuzi yangu na mtazamo wangu binafsi. Zaidi ya hapo, kupiga picha hunisaidia kupumzika kiakili. Ninapo kuwa na mawazo mengi au msongo wa mawazo. Kuchukua kamera au simuna kuanza kupiga picha hunifanya nione dunia kwa utulivu zaidi. Ninasaha matatizo kwa muda na kuzingatia tu kile kilicho mbele yangu. Hii ni kama ina ya tiba ya akili kwa sababu hunifanya jisikie mtulivu na mwenye furaha. Napenda pia kupiga picha za watu ninao wapenda kama familia na marafiki. Picha hizi zina thamani kubwa sana kwangu kwa sababu zinaonyesha hizia za kweli, tabasamu, kicheko na nyakati za furaha. Kupiga picha za watu hunifanya nijisikie karibu nao zaidi na kunisaidia kuthamini mahusiano yangu. Pia napenda kuwashirikisha picha hizo badae kwa sababu huleta furaha kwa wote. Kwa ujumla kupiga picha ni zaidi ya hobi kwangu. Ni sehemu ya maisha yangu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu kuonyesha ubunifu kupumzika na kuthamini uzuri wa dunia. Kila ninapo piga picha ninajifunza kuona kwa makini zaidi, kuhisi zaidi na kuishi kwa makusudi. Ndio maana naendelea kupenda kupiga picha. Na nina hisi kuwa ni kipaji kinachoni jenga na kunifanya nijisikie hai na mwenye furaha.

Mwandishi ninayempenda sana ni chinua Achebe, ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Things Fall Apart. Napenda kazi zake kwa sababu anaweza kuunganisha historia tamaduni na hisia za binadamu kwa namna ya kipekee. Kwanza kabisa, napenda waandishi ambao, wanaweza kuunda dunia kamili, ndani ya vitabu vyao. Achebe, kwa mfano, hufanya hii kwa kuelezea maishi ya jamii ya kiafrika. Tamaduni zao, changamoto wanazo kabidhiana nazo na jinsi watu wanavyo shirikiana. Ninasoma vitabu vyake na kuhisi kama nipo pale pamoja na muhusika. Nikiona kila tukio hisia na maamuzi wanayo yafanya. Hii hunisaidia kuendeleza uwezo wangu wa kufikiria kwa kina na kuhusisha mawazo yangu na maisha hasili zaidi ya hapo, napenda waandishi ambao, wanahamasisha kufikiri kwa kina Achebe huniletea hisia kwamba kuna maana kubwa ya kila tukiu na kwamba kila tabia au uamuzi wa binandamu una matokeo wana nifundisha kuwa maisha ni changamoto na kila mtu ana jukumu lake katika jamii. Kusoma vitabu vyake kuna nifanya nidhamini historia tamaduni na maandili na kunipa motisha ya kuishi maisha yenye maana na heshima kwa wengine. Napenda pia waandishi ambao wanaweza kuelezea hisia kwa maneno ya nayoguza moyo. Nikipata hadithi yenye huzuni furaha au mshikamano wa kijamii ninaweza kuhisi hisia hizo binafsi. Waandishi kama achebe hufanya hili kwa ustadi wa kipekee. Hisia zinafika kwa nguvu lakini kwa namna tulivu na yenye heshima. Hii hunisaidia kuwa muandishi na wa hisia zangu na kunisaidia kuelewa hisia za wengine vizuri zaidi zaidi ya hapo napenda waandishi ambao wanachanganya elimu na burudani kusoma vitabu vya achebe ni burudani lakini pia unajumuisha mafunzo kuhusu historia tamaduni na maisha ya binadamu. Hii hufudisha ubunifu, uwezo wa kuandika na jinsi ya kuunganisha funzo na hadithi kwa ufanisi napenda waandishi ambao wanachukua muda kuelezea kilajambo kwa kina bila kuharibu mtiririko wa hadithi. Kwa ujumla waandishi ninaowapenda ni wale ambao wanaweza kuunganisha hisia, historia, mafunzo na burudani. Napenda vitabu vinavyo nifundisha kunivutia na kunifanya nijisikie sehemu ya hadithi. Wanaweza kunifanya nicheke, nilie au kufikiria kwa kina kuhusu maisha ya jamii. Mwandishi ninaempenda sana kama chinua achebe ni mfano wa jinsi maneno yanaweza kuunda dunia, kufundisha maadili na kuwacha kukumbu kumbu zisizofutika moyoni mwangu.

Mimi binafsi napenda sana kutazama michezo mbali mbali. Na hii ni moja wapo ya njia ninazopata burudani msisimko na pia huwezesha mshikamano na wapenzi wengine wa michezo. Kutazama michezo si burudani kwangu bali pia ni njia ya kujifunza mbinu za wachezaji kuona ushindani wa kweli na kupata hisia za furaha msisimko usioweza kupimika. Kwanza kabisa michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu. Mpira wa kikapu na baadhi ya mashindano ya mbio wa uriadha. Mpira wa miguu ni mchezo wa kwanza ninaoupenda sana. Kwa sababu ni maarufu wenye ushindani mkubwa na kila dakika ya mchezo inachangia hisia kali. Napenda kutazama mechi zaidi kikuu za england, ulaya au mashindano makubwa ya kimataifa. Napenda pia mpira wa kikapu kwa sababu una kazi, mshikamano na wachezaji wengi. Wanapokuwa wakichukuwa hatua za kipekee za kushangaza. Mbio au riadha hufurahisha. Kwa sababu hunipa hisia za shauku na mshindano wa kweli. Hasa pale washindani wanapokuwa wakikimbizana. Kufikia mstari wa mwisho. Napenda michezo hii kwa sababu ya mshikamano. Mbinu msisimko unaozalisha. Kwa mfano katika mpira wa miguu. Kuoana jinsi wachezaji wanavyopigana hadi dakika za mwisho. Kunanipa hisia za mshikamano na kujisikia sehemu ya kila tukio nafurahia kuona mbinu za kipekee za kushambulia mipira ya mbali au mizunguko ya kushangaza ya wachezaji, katika mpira wa kikapu napenda kuona jinsi wachezaji wanavyofanya mashinikizo ya haraka. Kuruka na kupiga mpira kwa mbinu za kipekee hizi ni sababu za msingi zinazonifanya nisikie furaha na msisimko kila mahali nikiangalia mechi nakumbuka mchezo wa kushangaza nilioutazama ambao huwezi kusaulika ilikuwa mechi ya mpira wa miguu kati ya manchester united na liverpool teams ikiwa zimekamilisha dakika za mwisho za mchezo manchester united walipata bao la kushangaza dakika za mwisho na kushinda mechi hiyo nilihisi msisimko mkubwa moyo wangu ukipiga haraka na heshima kwa wachezaji wote. Hii ilikuwa kumbu kumbu isiosahaulika kwani ilionyesha nguvu ya matumaini, mshikamano, wa timu na jinsi mchezo unavyoweza kubadilika kwa sekunde chache. Kuhusu mahali napenda kutazama michezo, mara nyingi napenda kuangalia nyumbani kuangalia nikiwa nyumbani kwa sababu nyumbani kuna utulivu na comfort. Ninaweza kukaa vizuri kwenye kiti kuwa na chakula au vinywaji na kufurahia mchezo bila kushugulikiwa na kelele nyingi. Wakati mwingine napenda pia kutazama michezo kwenye viwanja vya mashabiki au kwenye mabaa wenye wapenzi wengi, kwa sababu msisimko wa pamoja, kicheko na kupongezana kunaleta furaha ya kipekee hii hunifanya nihisi sehemu ya kitu kikubwa kikubwa kuliko mimi binafsi na kunipa hisia za mshikamano na jamii. Wakati nikitazama mchezo na hizi msisimko furaha na mara nyingine hisia za wasiwasi au hofu pale timu yangu ikipoteza nafasi. Hata hivyo ushindi au bao nzuri huniletea furaha isio na kifani moyo unacheka na mara nyingi hufanya nicheke kwa sauti kubwa. Nikiwa pekeyangu au pamoja na familia na marafiki. Kutazama michezo pia hunifundisha subira vumilivu na kushirikiana na wengine kwa sababu michezo si tu burudani bali ni darasa la maisha kwa mashabiki. Kwa ujumla, kutazama michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Katika hunipa, kwani hunipa burudani, mshikamano, furaha na hisia za kipekee. Hii si tu mchezo bali ni uzoefu wa kijamii kiakili na kihisia unaonifanya nijisikie kuwa hai furaha na sehemu ya dunia nzima ya mashabiki wa mchezo. Kutazama michezo, ni desturi ninayopenda na kila mechi ina historia kumbukumbu na hisia zake ambazo hufanya maisha yangu kuwa na rangi na msisimko usio komaa.

Kwanza kabisa napenda kushirikiana kwa heshima na kutambua nguvu za kila mshiriki katika timu kila mtu ana talanta na kipaji chake kwa mfano kuna wale wanapenda kupanga au kuandaa mpango wengine wana nguvu za utekelezaji na kazi hawa wengine ni ubunifu wa mawazo. Nikishirikiana nao, nasikiliza kwa makini maoni yao. Kuzingatia ushauri wao na kufanya kazi pamoja bila kuikandamiza au kupuuza mchango wao hii hufundisha uvumilivu heshima na kuwa na moyo wa kushirikiana bila ubinafsi zaidi ya hapo napanga majukumu kwa kila mshiriki ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Kwa mfano, kama timu inashughulika na mradi wa shule au michezo, kila mtu hupatiwa jukumu kulingana na uwezo wake na mapendeleo yake. Hii hufanya kila mshirika, ajisikie ako muhimu, kuwa muhimu, jambo linaloongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Pia mpangilio huu, hunisaidia kuepuka migongano au kuchanganyikiwa katika kazi. Na kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa mpangilio mzuri napenda pia kushirikiana kwa kufuatilia malengo ya pamoja kushirikiana si tu kufanya kazi pamoja. Bali pia kuelewa lengo la timu kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na kufanya kila jambo kwa bidii kuhakikisha malengo hayo yanatimizwa hii hufundisha nidhamu uwajibikaji mshikamano. Kwa sababu kila mshiriki anajua kuwa jitihada zake zinafaa kwa kila mmoja na matokeo ya mwisho zaidi ya hapo, ushirikiano katika timu hunisaidia kushirikiana mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine. Wakati mwengine, mimi sijui njia bora ya kufanya jambo fulani, lakini wenzangu wanajua. Kupata ushauri au kuona mbinu nyingine kunanisaidia, kuongeza ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia kushirikiana kunanifundisha jinsi ya kusikiza, kuelewa mitazamo tofauti na kushughulikia changamoto kwa pamoja bila kugongana. Kuhusu hisia zangu wakati wa kushirikiana na timu napenda sana kwa sababu hufanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa si pekee yangu. Nafurahia kuona kila mshiriki akishirikiana kucheka kusaidiana kushirikiana kwa bidii. Hii hunipa furaha utulivu wa moyo na hisia ya mshikamano ushirikiano wa kweli, unaonyesha kuwa mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za kila mshiriki na si mtu mmoja. Kwa ujumla, kwa ushirikiano katika timu ni msingi wa mafanikio, hufundisha heshima, uvumilivu, nidhamu, mawasiliano na mshikamano. Kwa kushirikiana kwa njia hii, timu inaweza kufanikisha miradi, mashindano au kazi yeyote kwa urahisi. Huku kila mshiriki akijisikia kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ushirikiano huu ni desturi na jitihada kuandaa kila siku kwani huchangia. Siyo tu mafanikio timu bali pia ukuaji wangu binafsi na mahusiano mazuri na wenzangu.

Mimi binafsi nabenda sana chakula chenye mafuta. Lakini kwa kiasi na kwa namna inavyofaa. Chakula chenye mafuta hunipa ladha ya kipekee. Nguvu za mwili na mara nyingine furaha ya kihisia wakati nikiwa na chakula. Hata hivyo, najua ni muhimu kula kwa uwiano. Kwani chakula chenye mafuta mengi sana kinaweza kuwa kizito kwa afya. Lakini wakati mwingine, hufurahiwa, hufurahishwa. Kama triti ya kipekee. Kwanza kabisa napenda chakula chenye mafuta kwa sababu hunipa ladha nzuri na kuridhika kiakili. Kwa mfano chakula chenye mafuta kama pilau samaki wa kukaangwa Chips au nyama yenye mafuta hufanya chakula kuwa na harufu na ladha inayovutia. Nikila chakula hiki nahisi utulivu wa ndani furaha ndogondogo. Na mara nyingi huongeza hamu ya kula kwa raha. Ladha ya mafuta hufanya kila kipande cha chakula kuwa na maana zaidi na hunifanya nijisikie nimeridhika baada ya kula zaidi ya hapo. Chakula chenye mafuta hunipa nguvu za mwili. Wakati wa kazi ngumu, michezo shughuli za kila siku. Kula chakula chenye mafuta hufanya nishibe kwa kuwa na nguvu za kuendelea bila haraka ya kupata chakula kingine. Hii ni muhimu sana kwangu, kwani hunisaidia kudumisha ufanisi wa mwili na akili. Mafuta ni chanzo kizuri cha nishati na ni sehemu ya lishe yenye manufaa ikiwa inatumiwa kwa kiasi na kwa uwiano. Napenda pia chakula hiki kwa sababu hufanya wakati wa chakula kuwa na furaha. Kuwa wa furaha kwa mfano nikila chenye mafuta nyumbani au nikiona familia huwa na hisia za mshikamano furaha na starehe. Kila mmoja anashiriki ladha anacheka na kuzungumza kuhusu kila kitu wakati wa kula. Hii hunifanya nijisikie sehemu ya kitu kizuri na si tu kuwa na furaha ya ndani bali pia kushirikiana na wengine. Hata hivyo najua kuwa chakula kizi chenye hakina mafuta zaidi ya hao hayo napenda chakura chenye mafuta kwa sababu hunisaidia kufurahia tamaduni na mila za chakula. Katika familia yangu na jamii yangu baadhi ya chakula chenye mafuta ni sehemu ya sherehe, likizo au hafla maalum. Nikila chakula hiki nahisi ni sehemu ya historia mila na furaha za pamoja. Na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni au nyakati maalum. Kwa ujumla napenda chakula chenye mafuta kwa ladha nguvu furaha mshikamano wa familia. Hata hivyo nakula kwa uwiano na nidhamu ili afya yangu ibaki nzuri. Chakula chenye mafuta si tu furaha ya kioo bali pia ni sehemu ya maisha ya kila siku nayopaswa kufurahiwa kwa uangalifu. Kwa hivyo, napenda vyakula venye mafuta lakini kwa kiasi. Na nikila mara kwa mara hufurahia ladha nguvu na hisia nzuri zinazohusiana na chakula.

Mimi binafsi, napenda sana kuenda mahali pa ibada mara mbili kwa wiki na hii ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu inaniimarisha kiroho kunipa amani ya ndani na kunisaidia kutafakari maisha yangu. Kwa mimi, ibada si tu ni shughuli ya kuomba au kuimba bali ni nafasi ya kujipanga kuondoa mawazo mabaya na kupata nguvu mpya za kuendelea na maisha ya kila siku. Kuenda mara mbili kwa wiki hufanya nijisikie kuwa na nidhamu na kunisaidia kushikilia utaratibu wa kiroho katika maisha yangu. Kwanza kabisa napenda kuenda mara mbili kwa wiki kwa sababu hunipana nafasi ya kupumzika kiakili na kimoyo. Wakati ninapokua mahali pa ibada najiskia mbali na kelele. Shughuli za kila siku na changamoto zinazojitokeza nafurahia kimya, sala, tafakari na nafasi ya kusoma maandiko au kufikiri kuhusu maisha yangu. Hii hunisaidia kupumzika na kupata amani ya ndani na mara nyingi huondoa wasiwasi au msongo wa mawazo. Ni kama nikipata nafasi ya kujitunza na kujenga nguvu za kiroho na kiakili. Zaidi ya hapo kuenda mara mbili kwa wiki kunanisaidia kuwa na mshikamano wa kijami na jamii ya waumini. Katika kila ibada napenda kushirikiana na familia marafiki na wanajamii wengine. Kuimba pamoja kusoma pamoja na kushirikiana katika maombi kunanisaidia kujiskia sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya mimi binafsi. Hii ni furaha kubwa kwa sababu hunifunza kushirikiana kuheshimiana na kuthamini kila mtu anayeenda ibada pamoja nami. Napenda pia kuendeleza maadili na nidhamu kupitia ibada hizi. Kuenda mara mbili kwa wiki kunanisaidia kujenga tabia nzuri. Kuimarisha uhusiano na mungu na kujifunza kwa mtu bora zaidi katika kila jambo napata mafunzo ya maisha kama vile kuwa na subira heshima, upendo na kusaidia wengine. Hii, inasaidia sio tu maisha yangu ya kiroho bali pia maisha yangu ya kila siku kwa sababu, maadili hayo haya huonekana katika jinsi ninavyoshirikiana na wengine kuendesha majukumu na kuishi kwa heshima. Zaidi ya hayo kuenda mara mbili kwa wiki kunanipa furaha na amani ya kiroho isiyo na kifani. Nikifika mahali pa ibada kusikia nyimbo kuimba au kusoma maandiko kunanipa hisia za mshikamano na furaha ya ndani. Hii hunifanya nijiskie nimeridhika, moyo wangu ukiwa mtulivu na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Furahi ni tofauti na burudani nyingine, kwa sababu ni ya kiroho na huchangia moyo, akili na nafsi yangu kwa pamoja. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada, mara mbili kwa wiki, ni desturi ninayoifuata kwa umakini, hii hufundisha nidhamu, heshima. Mshikamano na faraja ya kiroho ni njia kupata utulivu, kuendeleza maadili mema na kushirikiana na wengine kwa furaha kuendelea na desturi hii kunanifanya nijiskie kuwa na nguvu za kiroho, furaha ya kweli na mshikamano wa kijamii.

Mimi binafsi nina ndoto ya kuitembelea japani. Na hii ni nchi ambayo iminivutia kwa sababu ya mchanganyiko wake wa kipekee mchanganyiko wake wa kipekee katika, kati ya teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale. Pia mandhari yake ya kuvutia na mila za kipekee Japani ni nchi ambayo kila kipengele chake kinanivutia kwanzia miji yake yenye shuguli nyingi milima yake. Bustan, sasiri na hata chakura chake cha kipekee. Nimeanza kutamani kuitemberea kutokana na kuona picha video na kusoma makara kuusu historia na utamaduni wa nchi hii. Kwanza kabisa, napenda Japan kwa sababu, inachanganya utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa. Kuna majiji makubwa kama Tokyo na Osaka yaliojaa murudiko wa majengo ya kisasa. Magari na teknolojia ya kisasa. Lakini pia kuna maeneo yenye ifadhi za kale, makabuli, miji ya jadi na sheree za mira za kiasili. Nafrahia kuona jinsi historia na maendereo vinaweza kuishi pamoja bila kuhalibu kila upande. Hii inanifanya nishangwe na kushangaa. Saidi ya hapo napenda kuitembelea Japan kwa sababu inajulikana kwa manthari yake ya kuvutia na uzuri wakiazili. Napena kuona mirima ya Fuji, Bustani, Sashiri, Blossom wakati wa majira, ya Spring na mabawa ya samahani, mabawa ya Samaki. Mito safi yenye maumbo mazuri, mandhari haya ufanya nifraie na kunipa isia za utulivu. Amani na mshangao mkubwa, hii ni sababu mkubwa ya kutamani kuenda Japan. Kuona uzuri wa si na mandhari tofauti kabisa, zilizozoea. Kuhusu kitu kilichoo nivutia kuhusu japan. Nakumbuka kuona picha za maadhimisho ya Sherry Brossom na watu wakijikusanya kwenye busani kubwa. Furaia maua. Hii ilinivutia sana kwa sababu inaonyesha mshikamano wa kijamii. Furaha na heshima kwa asiri niposoma pia kuhusu chakura cha kienyeji kama sushi, ramen na tembura nilianza kutamani pia kuonja ratha hizo za kipekee. Hii ilinifanya nipande sana kuchunguza kila kipengele cha maisha ya kila siku huko. Napenda pia kuitembelea Japani kwa sababu ya utamaduni wake wa kipekee na teknolojia ya kisasa. Napenda kuona mijengo ya kisasa, reri za kazi, maduka makubwa, lakini pia mikahawa ya jadi. Makaburi na mitindo ya maisha ya watu wa kale napenda kujifunza ruga kidogo kushiriki katika sherehe au tamasha za kienyeji na kuona maisha ya kila siku ya wajapani. Hii unisaidia kujifunza tovaudi za kila mauduni na kuongeza uelewa mwangu wa dunia. Kuhusu isia zangu ninapofikiri kuhusu safari hii napata msisimuko mkubwa furaha na doto ya kweli. Kufikiri kwamba nitakua sehemu ya nchi ambayo nimekua nikitamani kuona kunanipa motisha shauku na ndoto sa kufanya maandalizi ya safari. Kujua ni sehemu zipi za kutemberea na jinzi ya kushirikiana na wenyeji ii pia unifanya niisi mshikamano na dunia nzima kwani kuona nchi tofauti kunapanua mtazamo wangu wa maisha na kunipa uerewa mpana wa tamaduni na maisha ya watu wengine.